Kulia kulia ni nini kulia ni hali ya uzuni ambayo mtu anakuja anafanyiwa mambaya ananza kupatwa na mawazo baadaye machozi inanza kumutoka kwa macho yake iyo kwa maana ni kulia.